Mimi huoga mara mbili kwa siku. Mara ya kwanza naoga asubuhi kabla nianze shughuli zangu. Nikishaoga nifanye shughuli zangu. Baadaye jioni pia kabla nilale naingia kwenye bafu naoga. Mimi huoga mara mbili kwa sababu naelewa umuhimu wa kuwa msafi.

Mimi nilizaliwa katika mji wa Mombasa. Mombasa ni mji unaofurahisha sana. Kwa sababu uko karibu mji huo uko karibu na bahari. Watu wengi wanaoishi huko hupenda kuwenda kuongelea na kuvua samaki. Nafurahia sana huo mji wa Mombasa.

Nimefanya vitendo vingi sana vya wema. Kitendo ambacho nilifanya chawema ambacho kina nifraisha ni kuna wakati ambapo nilichukua rafiki yangu, halikuwa hana malipa kukaa tukaishi na ye nyumbani kwangu. Nilikuwa nampatia chakula na mpatia mahitaji na pia nilikuwa nampatia mahitaji yake yote. Ninaona kama hicho ni kitendo cha wema sana ambacho nilifanya.

Mimi napenda sana kusherekea siku yangu ya kuzaliwa. Kwa mfano hata siku yangu ya kuzaliwa ilikuwa jana. Maranyingi wa siku zangu za kuzaliwa, mimi huchukua marafiki zangu. Tunakula pamoja, tunaimba, tunasherehekea kwa pamoja. Mimi si marafiki tupeke na huwa nachukua pia ndugu zangu na wazazi wangu pia.

Kitu cha kwanza ambacho mimi hufanya kabla nianze kazi ni mimi huomba. Mimu kupenda kuomba kabla nianze kazi kwa sababu natambua kwamba mwenyezi mungu ndiye akona uwezo ya kutupatia nguvu za kufanya kazi vyema. Kazi zote ambazo mimi huanza huomba kabla nianze huwa zinakuwa za fanaka sana.